Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira yake ya kazi na namla watu wanavyo shirikiana. Shirika linaweka mkazo mkubwa kwenye heshima, ushirikiano na mwasiliano mazuri jambo linalofanya kazi iwe raisi na enye motisha. Ninapo hitaji msaada au ushauri huwa ni raisi kupata kutoka kwa wenzangu au viongozi. Pia napenda mtazamo wa shirika kuhusu maendeleo ya watu wake. Kuna fursa za kujifunza, kuboresha ujuzi na kukua kitaaluma. Hii hunifanya nijisikie kuwa ninathaminiwa na kwamba mchango wangu unamana kwa mafanikio ya shirika. Jambo lingine ninalolipenda ni wazi katika malengo na maamuzi. Najua tunapokuenda na kwanini tunafanya kazi tunazofanya. Hilo, hunipa mwelekeo na kujifanya nifanye kazi kwa bidi zaidi nikijua ninachangia lengo la pamoja. Kwa ujumla, shirika langu linanipa mazingira ya kazi enye heshima, ushirikiano mzuri wa timu, fursa ya kujifunza na kukua, na hisia ya kuwa sehemu ya kitu chenye thamani.

Ili kujitunza nazingatia mambo kadhaa muhimu yanayohusisha mwili, akili na mahusiano yangu na wengine. Kwanza kabisa najitahidi kutunza afya ya mwili kwa kukula chakula chenye afya, kunywa maji ya kutosha na kupata muda mwingi wa kupumzika. Najua kuwa bila mwili yenye afya ni vigumu kufanya mambo mengine kwa ufanisi. Pili, najitunza kiakili kwa kupunguza msongo wa mawazo. Ninapopata muda napumzika nafanya mambo ninayoipenda kama kusikiliza muziki, kusoma, au kutembea kidogo. Haya hunisaidia kutuliza mawazo na kujipa nguvu mpya ya kuendelea na majukumu ya kila siku. Pia, najitahidi kujipangia ratiba mzuri ili nisijichoshe kupita kiasi. Kujua lini nifanye kazi, lini nipumzike na lini nijipe muda wangu hunisaidia kuepuka uchovu wa kupindukia. Kwa ujumla, kujitunza kwangu kuna maanisha kujipa kipaumbele, kujiheshimu na kuhakikisha ninajali ustawi wangu ili niweze kuishi vizuri na kufanya mambo yangu kwa amani na furaha.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu muziki hunipa furaha na utulivu wa kipekee. Kupiga chombo cha muziki, hunisaidia kuachilia mawazo, kupunguza msongo wa mawazo na kujieleza kwa njia ambayo maneno pekeyake hayawezi. Kati ya vyombo vya muziki napenda zaidi kupiga kinanda. Kwa sababu, kinaweza kutumika kuimba kuandamana na wengine na hata kucheza pekeangu. Nilipo anza haikuwa rahisi, vidole vilichoka na makosa yalikuwa mengi, lakini kwa mazoezi ya taratibu, nilianza kuona maendeleo jambo lilonipa motisha zaidi. Kupiga chombo cha muziki, huwa kinanisaidia, kutuliza akili baada ya siku ndefu, kuongeza umakini na utulivu, kujifunza nithamu na subira, kujenga, kujiamini, ninapoweza kucheza wimbo mzima vizuri. Zaidi ya yote, muziki hunifanya nijisikie huru na mwenye raha. Hasaa, ninapocheza nyimbo ninazozipenda. Kwangu, kupiga chombo cha muziki si burudani tu bali ni njia ya kujitunza na kujipa amani ya ndani.

Napenda kuvaa kofia hasa kwa sababu inamanufa mingi na pia huongeza mtindo. Kwanza kofia hunilinda dhidi ya jua kali hasa ninapokuwa nje kwa muda mrefu. Hii hunisaidia kujisikia huru na kulinda uso na kichwa. Pili, kofia ni sehemu ya mtindo. Kuna kofia za aina tofauti kama kofia za kawaida, za michezo au za hafla maalum na kila moja huleta mwonekano tofauti. Wakati mwingine, nikiva kofia huongeza kujiamini na kunifanya nijisikie niponadhifu zaidi. Pia kofia, hunisaidia wakati nywele hazijapangwa vizuri, kuna baridi au upepo, na pia kama nataka kujisitiri kidogo au kujisikia huru. Hata hivyo, sipendi kuva kofia kila wakati. Huwa nachagua kuvaa kulingana na hali ya hewa, mahali ninapoenda, na aina ya shughuli. Cha vitendo na pia cha kuvutia.

Filamu ninayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness, kwa sababu inaujumbe mzito wa maisha unaoguza moyo. Filamu hii inasimulia hadithi ya mwanaume anayepitia changamoto nyingi za maisha, umasikini, kukosa kazi na kulea mtoto peke yake lakini hakati tamaa. Kitu kinacho nivutia sana kwenye filamu hii ni uvumilivu na imani binafsi ya mhusika mkuu. Licha ya kukataliwa mara nyingi na kukumbana na hali ngumu anaendelea kujitahidi kwa bidii ili kuboresha maisha yake na ya mtoto wake. Ina onyesha wazi kwamba mafanikio hayaji kwa urahisi bali kupitia subira, kazi ngumu na kujiamini. Pia napenda jinsi filamu inavyo onyesha umuhimu wa familia hasa uhusiano wa baba na mtoto. Na pia ukweli wa maisha bila kupamba mambo kupitia kiasi na pia somo kwamba ndoto zinawezekana kama hata kupambana kama mtu hataacha kupambana. Kila ni napo iangalia filamu hii, hunipa motisha mpya, hunikumbusha kutokata tamaa, hata mambo yanapokuwa mangumu, na hunifanya ni thamini zaidi, jitihada ndogo ndogo, ninazo fanya kila siku. Ndiyo maana, filamu hii ina nafasi ya kipeke sana moyoni wangu.